Kutazama video mtandaoni unaweza kutazama popote kwenye simu, kompyuta ama hata kwenye simu kubwa ya aina ya ipad. Video hizo ni za kuzitazama kwenye mitandao ya kijamii hata kama vile youtube, twitter ambayo ilikuwa x na whatsapp. Kutazama video mtandaoni ni jambo ambalo ni la kawaida na si lazima uwe na umaarufu wowote ili kuweza kutazama video mtandaoni. Pia unaeza kutazama video vya aina yoyote kama vile mpira, majigambo ama vya kuchekesha.

Sipendi kuweka picha zangu mtandaoni naziona kama zina siri kubwa katika maisha yangu kwaio, picha zangu sitapenda kuziweka mtandaoni, kwa sababu ni picha ambazo zina siri kubwa maishani mwangu, na sipendi kutazama nikiona picha zangu mtandaoni.

Ndio, nimewai kutembelea ziwa na pia mto. Ziwa la victoria kule Kisumu nimelitembelea mara nyingi. Ni ziwa la pili duniani kwa kutuoa majie safi na yasiyo ya chumvi. Mito nimeitembelea mingi na nimeiona sana kwa mara mingi kama mto Tana, mto Sendu, Tunyundu. Ni aina ya mito ambayo nimeitembelea mara nyingi sana.

Napanga kazi zako vipi? Napanga hizo kazi kwa kuziandika chini. Huzifanya vizuri na kazi ambazo hazina, ugumu nazifanya kwa sababu ni kazi na kazi haufai kubagua kazi. Kazi ya maina ya pekee yake. Na kazi hiyo pia ni kazi ya suisi ya sulubu na ni kazi muhimu katika maisha.

Filamu yangu ninayoipenda zaidi ni filamu ya inayo vichekesho yaani komedi. Na ni drama wala si action ni filamu ambayo niliitazama mara ya kwanza nipokuwa katika chuo kikuu ni aina ya kuchekesha lakini ina mafunzo muhimu katika maisha. Na filamu hii inaweza kuleta manufaa mingi kwa yule anayeitazama. Ningependa kuiona tena filamu hii.

Ninakula vizuri, ninafanya mazoezi na pia ninawaharakisha wenzangu na kuwajulia hali najaribu kuwacha kukula vyakula ambavyo vitaniletea shida mwilini. Na ninafanya jambo hili kwa ufanisi mkubwa sana na kujaribu sana.

Shauri ambayo ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kujipanga. Na kupanga utakavytoka kwenye kazi hiyo. Ushauri huu ni muhimu kwa sababu, ungeweza kumsaidia kuweka malengo yake, kujipanga na kipato chake na pia kuweza kubuni njia yake mbele na pia ni muhimu sana, kwa sababu, mtu anayeanza kazi hana, mawazo mingi na hana wasi wasi mwingi.